Ninapenda mziki wa jadi kwa sababu huu mziki unaelimisha sana na ni mziki unaopendeza kabisa alafu unaweza mtu kujua utamaduni wake na tunajua vile wazee wahenga wetu walivyo furahia na wanavyo taka tuishi.

Ninapoanza kazi kwanza naomba halafu sasa najua napanga hiyo kazi ili nifanye na mtiririko kupata matokeo mazuri. Ninajipanga najua nitaanza na hili na nikianza na hili ninafaa kufuatanisha na hii zifuatane vizuri kwa mpangilio mwema ndiyo kazi ikuwe mzuri.

Mimi huhakikisha nina uwasiliano mema na wafanyakazi wenzangu kwa sababu tukiwa na mawasiliano mema tutaweza kufanya kazi vyema halafu watu wakiwa na mawasiliano mema uhusiano huo unasaidia kazi kuendelea vizuri bila chuki na kukiwa na uhusiano mwema kuna amani kazini.

Sipendi kuvaa kofia kwa sababu ukivalia kofia kuna joto nyingi na pia kofia inaweza fanya usipate jua mwangaza kwa kichwa soo mimi napenda kutembea hivyo bila kofia ili niweze kupata iyo lighting ya ya jua.

Ninapenda sana hadithi za maajabu, zinaweza kuchangamsha akili na zinakuelimisha sana, zinasababisha wewe kujua mambo mingi na mambo muhimu na kujua hali yako. Kama wewe ukiambiwa hadithi za ajabu unaweza shtuka, zinachangamsha akili sana na zinakuwezesha kufikiria sana na kufikiria vizuri.

Mimi hushughulikia makosa kazini kwa kuanza kujua chanzo ya hiyo makosa, nijue sababu gani ilifanya hiyo makosa kufanyika, na kama hiyo makosa ilifanyika, nijue suruhisho ya kutengeneza hiyo makosa, nijue hiyo makosa tutaitatua aje tutaikosoa aje. Ndiyo kazi iendele vizuri bila kuendeleza na matatizo yoyote.

Uzoefu unao nishangazaye yenye nishaini ipata ni uzoefu wa kutumia simu kwani simu ina uzoefu mbaya sana kwa sababu kila saa tunashida kwa simu kila saa. Ukizoea uko huku ukijivinjari kujiangalilia tiktok kujianda mtadaoni kila mahali.

Wakati wa likizo mimi hujihusisha kwa biashara kadhaa nasaidia kwa kuuza nguo pia najihusisha kwa upishi ninauza vyakula kwa sababu zina pesa na zinanisaidia sana wakati wa likizo kupata pesa zenye zinanisaidia kwa kununua vifaa mbalimbali na kununua hata vitu zaidi.

Mimi huwakaribisha wanafunzi wapya kwa furaha, kwa ukaribisho mwingi sana, kuwapee mwelekeo mwema, kuwaonyesha msimamo na kuwaambia vile wanafaa kuwa, kuwaonyesha vile na kuwaelezea matarajio yanayohitajika kwa shule, wasije wakajiharibia.

Kitu ambacho huwa nakula sana asubuhi ni mayai na kahawa hiyo mchanganyo inanifurahishanga sana na napenda kuzikula mara nyingi asubuhi juu zinaniweza nimeshiba siku yote na kaa bila kutaka kukula kula sana saa ni mayai yenye imechemshwa hiyo nibora sana nikikula mbili ama tatu inanisukuma siku yote bila kuhisi njaa.